Ndio, napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kofia hunisaidia kujikinga na jua kali na pia hunipa mtindo mzuri wa mavazi. Napendelea kofia rahisi zilizolingana na mavazi yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo, kuvaa kofia hunifanya nijisikie nikiwa na huru na mwenye kujiamini. Hasa napokuwa nje au safarini.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu. Hasa utulivu ni ushirikiano wa majirani. Watu wengi ni wakarimu na husaidia inapobidi. Jambo linalofanya eneo liwe salama na lenye amani. Pia napenda upatikanaji wa huduma muhimu kama maduka na usafiri ambavyo hurahisisha maisha ya kila siku. Mtaa wangu unifanya nijisikie nyumbani na kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, niliwahi kufuga mbwa nyumbani, ambaye alikuwa rafiki mzuri na mlinzi, kumtunza kulinifundisha uwajibikaji, upendo na uvumilivu, nilifurahia kucheza nae na kumtunza kila siku, uzoefu huo uliniachia kumbukumbu nzuri na kunifanya kudhamini zaidi wanyama na uhusiano wao na binadamu.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano. Nimeshiriki katika mashindano ya michezo na pia mashindano ya kielimu shuleni. Uzoefu huo ulinisaidia kujifunza ni dhamu, kujiamini na kufanya kazi chini ya shinikizo. Haijalishi kama nilishinda au la. Kushiriki kulinipa mafunzo muhimu na kukumbuka. Nzuri ambazo zimenichangia kunijengea maisha.

Mimi hufuata Channel 10 na Citizen TV Mara Kwa mara. Napenda kuona vipindi vya habari, burudani na michezo kwani hunipa taarifa muhimu na pia kunifurahisha. Wakati mwingine hupenda kutazama vipindi vya elimu au mafunzo ili kujifunza mambo mapya. Kuangalia televisheni kunanisaidia kupumzika, kufuatilia matukio ya ndani na nje ya nchi na kuipanua mtazamo wangu kuhusu mambo mbali mbali.